Ninapendelea sana kufanya mazoezi asubuhi, maanake wakati huo huwa nimetulia, sina mumbo mingi kichwani, mwili wangu uko vile ambavo unatakana kuwa. Sasa natumai asubuhi ndio wakati ambao unaezafanya mazoezi vizuri sana. Sasa mimi hufanya mazoezi yangu asubuhi, jioni ni wakati wa kulala.

Huwa natumia barabara kusafiri natumia matwana hapa mjini Kenya tunaziita matatu manake zapatika na kila mahali katika kila kituo barabarani utazipata zimesimama zakungojea zenyewe sasa tunapata kwamba ni rahisi kutumia matwana kwenye barabara kama njia yetu ya usafiri ya kila siku.

Najihisi mwenye mtazamo chanya kuhusu tathmini ya kazi naiona kama fursa ya kujifunza, kubahini maeneo, nilivyofanya vizuri na yale yanahitaji kuboreshwa. Pia hunisaidia kujipima kuongea ufanisi wangu kazini na kupanga namna ya kuboresha utendaji wangu siku zijazo.

Napenda michezo wa olimpiki hasa ile inahitaji nguvu kasi na nidhamu. Michezo naipenda zaidi ni mbio kwa sababu huonyesha juhudi, uvumilivu na ushindani wa kweli. Pia napenda kandanda kwa kuwa huleta umoja wa mshikamano na burudani kubwa. Kama ningepata nafasi wa kushiriki katika olimpiki ningependa kushiriki mbio za masafa mafupi au vya kati kwa sababu napenda kukimbia na kujipa changamoto ya kuboresha muda wangu wakati wa michezo ya olimpiki najihisi mwenye msisimko wa furaha kuona wanamichezo kutoka nchi mbalimbali, wakishindana kwa amani hunipa motisha na kunifanya nijitie, nivunie michezo pia hunitia moyo kufanya mazoezi na kuishi maisha yenye afya bora. Kwa ujumla, mbio na kandanda ni mchezo naipenda sana na hunipa hamasa kubwa wakati olimpiki kila wakati ambapo na tazama olimpiki.

Natumia programu mbali mbali kulingana na kazi ninayoifanya. Baadhi ya hizo programu ni zile za kuandika na kuhariri maandishi, kupanga taarifa na kufanya hesabu, za kuandaa mawasiliano, za kutafuta taarifa mtandaoni, zile za kuwasiliana, kusoma nyaraka. Programu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na haraka kila siku.

Mara kwa mara mimi sijaweza kutazama mpira huu wa baseball lakini huwa nautazama sana sana kwenye rununu yangu ama kwenye runinga, ama kwenye televisheni siku hiyo nakumbuka vizuri ilikuwa ni timu ya New York Yankezi wakicheza na Boston Red Sox mpira huu ulikuwa wa kusisimua. Kilichoshangaza ni kuwa mchezaji mmoja wa New York Yankezi. Alimwingia mwenzake wa Boston Red Sox kichwa kwa kichwa na kufanya mwenzake akazimia nilishtuka moyo, nikashangaa mambo gani yanaendelea hapa. Kumbe ni hali ya mchezo huo nafikiri ya kwamba mchezo huo wataka kujitolea uwe na moyo mwo mzito.

Chakula ambacho nakipenda kwa sana ama napenda kutumia ni ugali kwa samaki. Chakula hiki nakipenda sana maanake huku kwetu ndio chakula cha kila siku. Kila boma, kila nyumba unapotembea unaeza pata kila mtu anatumia chakula hiki. Na kwangu mimi napenda ugali na samaki kwa sana. Kila ninapokuwa natoka kutembea, natoka kazini, natoka shuleni, nikifika nyumbani napata nimeandaliwa mankuli. Na mankuli hayo ni samaki kwa ugali. Kuandaliwa hivi kila siku kulinipa uzoefu na kutamani kula chakula hiki kila siku mara kwa mara na nikakipenda. Chakula nachokipenda zaidi ni ugali kwa samaki.

Ndiyo napenda chakula kitamu. Chakula kitamu kinanifanya nijisikie mwenye furaha mara moja linapoandaliwa mezani. Ladha yake huamsha hisia nzuri ni rahisi kukumbuka kwa mara nyingi kinakuwa sehemu ya kumbukumu nzuri ya familia yangu kibinafsi ama ya rafiki zangu. Na pia chakula kitamu ni furaha ama raha ya mdomo.